Mimi hupenda kutembea mjini pahali ambapo kuna watu wengi na vitu vingi vya kushuhudia. Kuna magari mengi, maeneo mengi ya kuburudisha. Mimi hutembea nikitazama vile watu wanakaa na vile vitu vigeni vigeni nisizo vijua vinakaa. Hii hunipa burudani sana. Mara saa ninapotembea. Pia mi hupenda kutembea kwenye paki mahali kwenye mbuga ya wanyama. Hapo mimi hujionea vitu tafauti tafauti na wanyama tafauti tafauti wanaoishi ama wanaowekwa kwenye mbuga hizi. Kwenye mbuga waeza pata wanyama wa aina tafauti tafauti na wanye tabia tafauti tafauti zingine za kushangaza, za kuogofia, za kufuraisha na ata za kupendeza. Hili unipa burudani sana. Ninapotembea kwenye mbuga na ama mjini pahali ambapo kuna watu wengi.

Marafiki wapya, mimi ninapo wapata, mimi huanza kuwafunza jinsi navyoishi na vitu na vio vipenda. Hivo, pia, mimi wafunza michezo ninayoienzi na kucheza. Kwa hivo, hiyo hunifanya kukaa karibu nao na kukubaliana nao wakati wote tunaongea. Hivo, pia, napo eleza shida zangu na vitu nazovipenda na hadi zilile ambazo sipendi. Hiyo hutufanya urafiki wetu kwendelea na kuishi kwa miaka mingi inazidi.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza na marafiki wangu. Kwa mara nyingi nilikuwa napenda kucheza mpira. Hii ingenipa burudani wakati napocheza nao. Pia ingetu weka pamoja sana. Pia nilikuwa napenda kupanda miti na kuzitunza ili zikaeze kukua. Hiyo ilieza kutusaidia na ilitokana na mafunzo tulikuwa tumepata shuleni ya upandu wa miti. Na utunzaji wa mazingira hii imeniwezesha kuwa mwanaume na kuwa mtu mwenye hekima na ujasiri katika maisha ya sai ya dunia.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, maana hii ni njia rahisi ya kupata kitu chochote unachokihitaji kama binadamu. Pia, hii njia imeniwezesha kujua vitu mingi nisizozijua ambazo niza manufaa katika maisha yangu. Kwa hivyo, mimi hununua kitu vitu vingi katika simu.

Kitu ninacho kifanya wakati nahitaji msaada kazini, mimi hu ulizia mtu ambaye anaeza nipa msaada huo. Kisha na mueleza kwa umakini na ueledi kitu chochote ninacho kihitaji msaa kupata msaada kwa hicho. Kisha namupa muda wa kufikiria na kuwaza iwapo anaeza nipa msaada. Hii imenisaidia kupata msaada. Mara nyingi ninapo itaji msaada huo na kwakuwa kupata usaidizi mahali popote napoenda kazini.

Ndio, mimi utumia mitandao ya kijamii mitandao hii, mimi utumia kupata elimu na kupata mafunzo. Itakayo nisaidia wakati wowote nahitaji elimu hiyo. Kwa kuwa, mitandao ya kijamii ina elimu mingi sana. Kwa hivyo, imeniwezesha, mimi utumia mitandao kama vile TikTok na YouTube kupata elimu kwa wingi. Itakayo nisaidia badaye.

La, sijawai kujifunza kupiga gitaa. Ila, nina mpango wa kuanza kujifunza kupiga gitaa. Kwa maanake, gitaa ni instrument muhimu sana katika maisha ya mziki. Kwa hivyo, ningependa sana kuijua na kwa kuwa nina iari ya kuijua instrument hii. Pia gitaa itanisaidia kubuni nyimbo zenye msisimuko na zenye tajriba ya juu kila mara nitakapokuwa na imba.

Ndiyo, mimi nime waza kuanzisha biashara yangu. Hii ni kuongeza nafasi za kazi kama rafiki na mandugu na pia kukuza uchumi wa nchi yetu. Ninapo fikiria kuanzisha kazi, mimi hufikiria uchumi kwa jamii yetu. Manake, ninapoanzisha biashara yangu, itainua uchumi wa jamii na pia itawapa wale wasio na kazi, itawapa kazi. Pia itapunguza nafasi ya maovu katika jamii kwa kuwa watu walio wasio kuwa na kazi ndio wanaosababisha maovu kutendeka katika jamii.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani. Hii uniwezesha kutia bidii na kuongeza nguvu. Pia hii huleta mazao katika familia yetu na hutupa chakula cha kila siku. Ukulimaji? Kulima bustani ni muhimu sana Kwa kila mmoja ambaye ana bustani kama hilo.

Mimi hungoja baruapepe mara mbili kwa siku. Asubui kabla sija, asubui baada ya kuingia kazini. Hii ni kupata ripoti yoyote ilio kuwa imetumwa usiku ama asubui hiyo. Pia, jioni na kabla sijatoka, mimi huangalia baruapepe yoyote ilioingia kwenye ofisi yangu siku nzima na hivyo kuzijibu kabla sijaenda nyumbani.

Somo ni nalolipenda zaidi la kisayansi, mi somo la biolojia, maanake hapa unaeza kuelewa maumbile ya binadamu na jinsi ya kujitunza na kujiepusha na magonjwa ya aina mbali mbali. Pia somo hili linazungumzia jinsi ya kulinda mazingira na kulinda pahali tunapoishi. Somo hili pia linazungumzia magonjwa ambayo tunaeza jiepusha nayo na namna kujiepusha nayo. Somo hili la biolojia linakuletea wanyama tofauti tofauti na lina kufunza kuwahusu hao wanyama na shida wanazoeza zileta katika mwili wako wanapoingia au ubaya wanaoufanya. Pia somo hili linaeza kupa uzuri wa wanyama fulani na kitu wanacho kifanya.

Mchezaji ninayependa ni Cristiano Ronaldo. Huyu ni mchezaji wa mchezo wa kandanda. Mchezo ambao ninapenda sana maishani mwangu Mchezo huu hunibamba na vile Cristiano Ronaldo anavyocheza. Mimi hunibamba sana na hunisisimua sana kila mara ninapomwona akicheza. Pia maisha yake ya siku hadi nyingine na bidii anayotia ilikuwa bora. Hunifanya kuwa mkakamavu na pia kutia bidii katika kila kitu nachokifanya.